Mena penda kuandika kwa mikono, sababu ni kazi raisi sana, najipata naandika haraka. Kuliko ikilinganifa na kompute, juu kwa kompute, jezoea sana, nilazima utafute maneno. Moja moja, utafute, lakini kwa mikono najipata, ninaandika haraka sana, na inanisaidia kumaliza kazi yangu kwa haraka. Lakini nitajitahidi pia niju kwa kompute, sababu uduniai na poelekea sahi, nilazima ujifunza kompute kwa wengi sana, kuliko kuandika kwa mikono. Nata kazi nyingi sahi zinaitaji kuwa na kompute, kuliko kuandika kwa mikono.

Jamii yangu inasaidia kwa watu wasiojiweza inawapatia hela, wanajisaidia nayo mtu akikwambia, hatawezi kula, hana chakula, unaezampa, kitu kidogo aende kula, watoto wa shule, unawaonyesha kazi yenye, wanafaa kufanya shuleni, wakija nyumbani, kazi yao nyumbani, wanaifanya. Pia jamii unaeza isaidia kwa kuwajengea nyumba na kuwasaidia kujenga vyumba vyao wakati kuna shida na kuna njia mbalimbali pia za kusaidia jamii kama kuwaonyesha jinsi wanavyoweza kukidhi mahitaji yao wakiwa katika shida yoyote.

Napenda sana kucheza michezo ya video sana sana michezo ya kandanda sababu mimi uwa nishabiki mkubwa sana wa kandanda Sasa mcheza video kama ya kandanda uwa napenda sana Mchezo mingine ya video pia napenda ni ya kuendesha magari ya mimi pia nishabiki wa magari Sasa napata nikicheza mchezo ya video Uwa napata kupoteza nao mda pia sababu kuna wakata mwingine unakaa tu huna kazi So, najipata unakaa, ukicheza mchezo wa video, unapoteza wakati na unasukuma wakati pia na masaa yanakuendea tu vizuri na unamaliza shughuli zako na unapata siku umeisukuma tu hivo.

Napenda sana kutembea mtaa ninaoishi sababu ni mtaa nimekaa sana zaidi ya miaka kumi sasa ninajua vitongoji vyote na ninajuana watu wengi Sasa nikitembea kwa huu mta wangu na pata najulia marafiki zangu hali, familia na watu ambao sijionana na siku nyingi nao sasa tunapatana tu na tunakaa tunapiga gumzo kidogo kidogo na tunapata kuelewana na tunaskuma siku pia Sasa nikitembea hapo mtaani kwangu tu hapo kisaoni najipata niko vizuri na mambo yanaenda shuari na siku na imaliza vizuri sana.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni sababu ukisoma maoni ya watu mtandaoni unapata kujua mengi ambao ulikuwa huyajui kupitia hayo maoni yao juu wewe unaeza kuwa na maoni mengine kuhusu jambo fulani na mengine akawa na maoni mengine na ukaona hata maoni yake ndio yanafaa zaidi kusaidia maoni yake inaeza kusaidia hata kutatua hilo jambo kirahisi kuliko wewe na maoni uliyokuwa nayo Unaeza kuwa na maoni mengine ambao unaona ni ya busara lakini ukisoma maoni ya wengine mtandaoni Unapata kweli huna maoni mazuri na wale wengine wamekuzidi kimaoni Sasa inabidi uende na yale maoni yao ndio uweze kutatua shida zako na pia uweze kujiendeleza kimaisha ambapo unaeza pata manufaa zaidi kwa maisha yako.

Napenda hesabu, ingawa nilipokuwa shuleni nilikuwa spendi somo la hesabati sana, sababu nikuwa naona ni kama ambae ni mateso, lakini kwa maisha nimona ni lazima upigie mahasabu ndo uendee vizuri. Sasa kwa kupenda hesabu inanisaidia sana kupiga mahasabu yangu kwa maisha, venye nitajindeleza, venye nitatumia fedha nilizonazo na venye nitajikidi kwa maisha yangu. Sasa hesabu kweli inasaidia kwa maisha ya binadamu na inafaa kila mtu aipende sababu bila kupiga mahasabu mazuri kwa kweli huwezi fanikiwa kwa haya maisha.

Mimi sana sana huamka mida ya saa moja ya subuhi na kwa kuwa sai siendi kazi sasa nikiamka. Huwa naosha vyombo vyangu venye nilitumia katika chakula changu cha usiku kwanza. Baada ya kuosha vyombo tunaenda tunaosha uso tunapiga mswaki. Na baada ya hapo ninaingia kupiga mazoezi kidogo kidogo ya mwili. Sababu mwili wa binadamu bila mazoezi unajipata unaathirika sana. Sasa baada kufanya mazoezi mawili matatu hapo ndani ya nyumba. Ju huwa siendi jimu naifanya tu hapa kwangu. Nikishamaliza sasa naeza chukua simu niangalie mambo mawili matatu mtandaoni venye kulienda usiku nifuatie habari za dunia venye kulienda sababu sahii mnajua mambo ni mengi Baada ya hapo sasa ndo nitayarishe kiamsha kinywa hapo mida ya saa nne, saa tano hapo hapo ndo hua napenda kunywa chai na baada ya hapo sasa ndo nifuate kazi zangu zengine kidogo kidogo zenye naezafanya kwa hiyo siku Sasa hivyo ndo huwa asubuhi yangu inakuwa na najipata ninaendelea tu vizuri.

Kila asubuhi ninapoamka kittu cha kwanza huwa ni kuenda kuhosha uso na kupigia mswaki, ndio nianze siku yangu. Baada ya hapo sasa ni kuosha vyombo na kupiga mazoezi kidogo kidogo, nichukuwe simu yangu, nicheze nayo, kiasi, alafu niangalie venye nitapata kiamshakinywa. Sababu mi si mtu wa kunywa chai mapema sana. Kiamshakinywa changu huwa ni mida ya saa nne ya asubuhi hapa saa nne, saa tano. Hapo ndio huwa najipata ni vizuri sana nikiweza kunywa chai na hivyo ndo asubuhi yangu hukua kila siku.

Katika mambo ya ubunifu, mimi si mbunifu sana sababu siyo talanta yangu. Kuna kila mtu wana talanta yake ya vitu anaeza fanya. Sasa mimi kwa ubunifu kidogo, utanisamehe huwa sina mbinu nyingi za ubunifu, mimi utumiatu ubunifu za watu. Ama nifuate mawaidha tu ya watu venye naeza ji kidhi kimaisha, lakini kwa upande wa ubunifu naapo, huwa nina upungufu kidogo.

Wakati wa likizo huwa na jistawisha kwa njia mbali mbali sababu mimi ni mtu nina ujuzi wa Web3, nitatumia Web3 kupata mapato ya kando na ukiachana na mambo Web3 pia niko kwa mambo na kutrade, kutrade online. Sasa hiyo pia huwa nafanya ili ni pate mapato yangu na nijistawishe vizuri na kando ya hayo pia napenda sana mambo ya kilimo Sasa huwa najihusisha na mambo ya kilimo, tunaenda shambani, tunalima ama wakati siwezi enda shambani tunalipa watu ili watulimie, ndio niweze kujistawisha zaidi na nisi tegemee tu pesa za kulipwa peke yake.

Uwastumie mfumo wa usalama wa vidole sababu simu yanye nikonayo haina uwezo huo. Sasa hakuna vyenye nitaitumia kama simu yangu haikidi mahitaji hayo. Sasa mara nyingi mimi uweka tu kutumia password ya kawaida sababu hiyo ya usalama wa vidole simu yangu haiwezi. Yani haina support ya hiyo.

Huwa sina mipango ya wiki nzima, so sasa kazi yangu mimi huipanga kwa kila siku, sababu huwezijua wiki itakwendeaje. Sasa huwa nikiamuka kwa siku naangalia venye siku iko, na ninapanga kazi yangu, moja mbili tatu zenye nafaa kufanya kwa siku, zile nitaona siwezi, nitaziweka katika mipango yangu ya kesho yake. Sa mara nyingi kazi yangu hupangwa asubuhi ya hiyo siku, ama jioni nikipanga kazi ya siku inayofuata. Lakini kupanga kazi ya wiki mzima ati kila siku Ntakuwa nkifanya hivi nayo haiwezekani sababu kuna changamoto unaezapitia katikati ya wiki zenye hukujua utazipata wiki ikianza ama wiki ikiisha Ukipanga za wiki nyingine Sasa huwa ni vizuri tu nikipanga kazi yangu Kwa kila siku na utaratibu wa kila siku Badala ya wiki nzima niwe na mipango ya kunipeleka wiki nzima ambayo najua sitaweza sababu changamoto ni nyingi na sitaziona zengine.

Nikiwa natatizo kazi ni mara nyingi mimi uenda tuka meneja na mfata na mwaleza natizo na tatizo ninayopitia ni moja mbili tatu na huangalia jinsii unaneza zitatua sabu zisipotatuliwa zitanipa changamoto katika kufanya kazi yangu kwa ubora wake. Na nikiwa natatizo zizi fanya kazi kwa ubora wake sasa nikiwa ambia wana litatua ilo tatizo haraka iweze kanavyo ili niweze kufanya kazi. Na kama nitatizo naweza litatua mwenyewe huwa nafanya bidii ni litatue kabla liniathiri kikazi ndio nikendale na kazi yangu nilele kufanya kazi yangu vizuri.

Neno siri mimi, huwa nalishika tu kwa akili yangu kwa sababu najua ukiandika mahali ama uweke mahali mtu anawezapata anaitumia vibaya. Sasa ni vizuri ukili nenosiri lotote unatumia, unaishika tu na akili yako na unajua tu ni vipi ndo uweze kuleweka vizuri sababu kuna mahali pengine unawezaiweka, umeandika ama ukaiandika mahali na mtu akaipata, akaitumia vibaya. Sasa ni heri tu iwe kwa kili yako, ukiishika vizuri, unaeza kulitumia kwa upanda mwingine ukisahau kama ni website unaeza kubadilisha Unabadilisha tu na kama ni mahali huwezi, sasa hiyo ndo unaandika na unaeka mahali pazuri ambapo kwa kitabu unajua mtu haezi pata.

Mchezaji wangu ninayependa wa mpira wa kikapu naeza sema ni Michael Jordan Ingawa wakati allikuwa akicheza mimi sikuwa nimezaliwa lakini nikiangalia kanda za filamu zilizomshika mshika akicheza Unaweza kuona kuwa alikuwa mchezaji mashuhuri sana na aliweza kusaidia timu yake chicago Bulls kushinda mataji ya NBA ma sita kwa wakati ya likuwa akicheza na nikiangale hizo kanda unaezasema huyu ndio amekua mchezaji mzuri sana wa kikapu ambaye amewai tokea duniani na ninavona pia katika ujuzi wake wabiashara nafanya vizuri na mipango yake ya Jordan inaendelea vizuri na na akiendelea hivyo atakua bado ndiye mchezaji mzuri sana na ninaempenda zaidi katika michezo ya kikapu ya ugaibuni sabu wa hapa kwetu Afrika ingawa siwajui sasa nitasema ni huyo Michael Jordan mchezaji mzuri sana wa kikapu mwenye amewai tokea hapa duniani.

Mimi napendelea mahali pa kimia sana. Hapo ndio uwa naweza kueka mawazo yangu kamili na kuwaza mambu yangu vizuri bila kusumbulua na mtu alia kando yangu bila kusumbulua na kelele sana. Sasa mahali pa na kelele mimi siwezi kaa sabu spendi kelele na itanizuia kwa kuwaza mawazo yangu mazuri. Sasa nitajitua nikiona mahali kuna kelele, nitafute mahali pa kimia. Nikae niwe na mawazo yangu, nipange vitu viyangu vizuri na niweze kujiendeleza vizuri palipo kimia. Na manata klabu siwezi enda sababu izo kelele azita niweka vizuri kusema kweli na nitaskia vibaya sana nikenda kwa izo kelele Sasa hiri nikai mahali pakimia pametulia. Nindelena kazi zangu na naweza kufanya vitu vyangu vizuri bila kusumbuliwa. Na inanisaidia pia kujiendeleza kimaisha.

Changamoto ya kwanza ni kuwa unaezapewa kazi nyingi zaidi ya venye unatarajia na kuna wakati unashindwa kuimaliza na hili hukasirisha sana ukiwa kazini sababu umepewa kazi nyingi na mwenye anakupatia kazi anajua wazi hautamaliza Lakina analazimisha umalize na unajipata mwisho wa siku hujamaliza sasa ni changamoto sana kwa sisi wafanyikazi sababu tunajipata hatumalizi kazi kwa wakati ufaao na unapigiwa kilele changamoto nyingine pia ni unaezapewa wafanyikazi wenzako ambao hawatilii bidii sana katika kazi zao. Sasa unapata wewe ndio unafanya kazi nyingi kuwaliko. Juu wao hawatili bidii na hawakupi motisha na ni kazi lazima umalize. Sasa wao huwa ni wazembe sana. Unajipata unashindwa kumaliza hiyo kazi na hivyo inakuwa shinda sana kwako sababu unafanya kazi zaidi ya venye unatarajiwa kuifanya. Na hizo ni changamoto sana sana zinafaa kuangaliwa na mabossi wetu kazini ndio tuweze kuzitatua. Na kila mtu ajihisi kwamba anafanya kazi yake na anapewa malengo yake.

Upangaji wangu wa kazi sana sana huwa napenda kuanza na hile kazi ngumu zaidi Ndiyo niendele na zile raisi sababu najua nikishatatuwa hii kazi ngumu zile raisi huwa zinakuwa tu raisi za kupitia pitia na kumaliza haraka Sasa nikianza na hile kazi naona ni ngumu nitachakuwa mda mwingi Nikianza nayo huwanajipata naendele na kazi vizuri na nimepanga kazi yangu vizuri Sasa kazi zinaenda tu mteremko vizuri sana Nikianza na hiyo ngumu nikimaliza katika wakati unaofaa ama saa zingine huwa uneza panga kazi ukaona itachukua mda mwingi na hatimaye inachukua mda kidogo Sasa ina kusaidia kufanya hizi kazi zingine za mda kidogo na unajipata umemaliza haraka Lakini usipopijipanga kikazi utajipata kuna mahali unaenda juu Kuna kazi zingine hutazifanya na zitakulemea sana Sasa niheri ujipange na uendelee vizuri.

Kwa siku mimi hutumia takribani masaa ma nne ama matano ni kitumia simu sangu na kazi zangu za wingi huwa zina nihitaji nitumie simu na siwezi weka chini. Sasa ni kitumia simu ndo hizo kazi zangu zininaweza kuzimaliza na napenda kutumia vitu kama eggs, whatsapp, kufatilia habari mitandaoni na pia kupata moja mbili tatu kutoka kazini sababu siku hizi kama mnavo elewa whatsapp ndio inatumika kupitia ma kupitisha maelezo ya kufanya kazi siku hizi katika ofisi mbali mbali. Na simu yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni Nokia na nili ipenda sana. Na simu pia inanisaida kwa maisha sababu napata ku kuelewana na watu wengi, tunapata kuongea na watu wengi, tunashirikiana, vizuri kazini, kutumia simu, na pia simu inanisaidia kutuma na kupokea pesa kutoka kwa watu mbali mbali. Na mda mzuri wa kuzima simu kama mimi yangu haizimwi Lakini wana jua ikifika mida ya ya saa nne hapo huwa na wacha kutumia simu ili niweze kulala mapema ndo kesho yake niki niweze kurauka kuenda kazini na kuendelea na kazi zangu za hiyo siku.

Kuwasiliana na watu hua inategemea ni vipi tunajuana kuna watu tunawasiliana tukionana moja kwa ana kwa ana sababu naweza wapata kiraisi ni mtu naeza tembea tu nimtafute tuongee. Kuna wengine tunaeza kuongea kwa kupigiana simu labda yuko mbali na wakati huo niko na hela kwa simu sasa naeza mpigia tuongee na tuwasiliane vizuri. Ama kama ni mtu ambaye hatuwezi pigiana simu tunatumiana tu mda Tunatumiana short messages, hizi SMS tukiongea naye vizuri na mawasiliano yanaendelea Sasa tutawasiliana kutegemea na venye ukaribu yetu wenye tuko karibu sana tutapigiana simu, wenye hatuko karibu Tutatumiana hizo sms ama mwenye naezamwona kwa mda mfupi tu Naeza mtafuta na tuonge naye tuwasiliane naye moja kwa moja ana kwa ana.

Sote tunapojua kinachopeana motisha sana sana kwa watu ni mshahara mzuri. Sasa unapata ukilipwa mshahara mzuri. Unapata motisha ya kufanya kazi na iwe ni mshahara mzuri na pia unapewa amani. Unajua ukiwa na amani kazini kazi inaendelea vizuri na wewe pia unafanya kazi yako vizuri. Lakini kama hupewi amani na bosi wako kazini hakuna kazi unawezafanya vizuri. Sasa motisha yangu kubwa ni huo mshahara na kupewa amani yangu katika kazi. Mtu asipoku udhi unapata kazi inaenda vizuri bila shida yoyote.

Mara nyingi huwa sipendi asali sababu matumizi yake kwangu huwa ni machache. Sijawahi juwa venye naeza kuitumia sababu kuna mtu anakwambia uirambe na mimi vitu vya sukari huwa atuendani sana sasa ukiramba kila mara unapata inakuchafua roho naskia kutapika. Sasa mimi na asali kusema kweli huwa sipendi ata wasinunue sasa asali ni kitu huwa situmii.

Mimi sana sana napenda kupika sababu huwa napata kununuwa vyakula huku nje kwa vibanda. Unapata unatumia pesa nyingi sana na ata ushibi vizuri. Lakini ukiweza kupika, unapata unashiba na pia unapata jichagulia ni nini unapika hiyo siku na ni vipi utakipika. Kiwango gani utapika kama kitabaki, unajua vanye utafanya. Sasa mimi kusema kweli kupika huwa napenda sana sababu ndo maana hata kwa nyumba wano nanunua vyakula tayari naweka tu. Fulani naamua tu leo nitapika hiki, nitapika hiki vitu kama maharagwe, mchele, ngano, hizo unaeka tu kwa nyumba sasa mimi mwenyewe ndo ujiamulia ya utakule halini, lakini ukini wangu akinunua vyakula huku nje, unapata vyakula vingine havijapikwa vizuri na hata ukila uko nje pia ushibi na unatumia hela nyingi sasa ni heri kujipikia.

Niukweli napenda kula chakula kitamu sababu chakula kinapozidi kwa kitamu ndo nazidi kukila vizuri. Chakula kitamu hua kinafaa kuwa na viungo, vyenye tunajua viungo huongezea ladha ya chakula na kukifanya kiwe kitamu zaidi. Na chakula kinavyozidi kuwa kitamu ndo nazidi kukipenda na hata ukila we mwenye unasikia raha moyoni sababu chakula kitamu hua kizuri sana. Na nikiongeza na viungo Pia unafaa kujua namna unavyofaa kweka viungo sababu ukiweka viungo vingi zaidi Unaharibu utamu na ladha chakula Weka viungo kiasi na Uvipambe, uvipange vizuri katika sura yako na utapata Chakula kitamu na chenye ubora na chenye hafi ya nzuri na chenye ladha nzuri sana lakini kama hujui kutumia viungo Unaharibu hamu ya mtu Unayekula hicho chakula sabubu kuwa umeharibu sana kama hujui kutumia viungo Unapata latha inapotea na utamu wake unapotea lakini tu weza kuweka viungo vizuri unapata chakula kitamu na laini na ninaipenda sana ikiwa laini na tamu sana.

Mimi sanasana katika mtandao huwa spendi kueka picha ama video zangu katika mtandao Huwa staki watuwengi wanifahamu sura yangu Sasa huwa natoa tu maoni na kulike vitu watu huwa wanaweka katika mtandao lakini mimi mwenyewe kusema kweli kuweka picture ama video yangu huwa ni nadra sana Napenda kulinda maisha yangu nataka hata nikitembea mahali watu wasijue mimi ni nani niko tu Naweza tembea na watu vizuri si lazima kila mtu kwa mtandao akujue Mimi sikama watuwengine ambao lazima wajiweke kwa mtandao kila siku Naweza enda mahali atakupumzika vizuri Hatimaye misho wa siku Nitarusha tu picha ama video ya mahali niko Lakini mimi surayangu mwenyewe Uwa siyeki katika hiyo mitandao na naona inanilinda sana Sina mambo mengi katika mtandao ambao yanaweza kutoa mambo yangu na pia kila kitu nafanya siweki mtandaoni ni vitu vichache tu huwa naweka mtandao Lakini sikuizi naona kila mtu wanaweka kila kitu kwa maisha yake mtandao Lakini mimi mambo yangu huwa sana sana siweki katika mtandao na yafanya tu chini ya maji na nabaki mwenye.

Katika programu zangu za simu huwa napenda sana kutumia wavuti kutafuta habari na matokeo yanatokea katika dunia sana sana kulingana na hivyo vita vya Venezuela na Marekani na Greenland hapo natumia huo wavuti kunisaidia kupata habari hizo na pia napenda kutumia programu ya X na WhatsApp sana sana kupitisha ujumbe kwa watu wachache wenye nilionao na pia kupata ujumbe kulingana na venye tutasaidia na kimawazo na watu na venye dunia inaendelea.

Mimi nina husiano mzuri na wazee wangu sababu katika mila na itikadi za kiafrika wazee huwa lazima wapewe heshima zao na pia tu nafaa kuwalinda katika maisha yao ya uzeeni Sasa huo ni na mahusiano mzuri nao ni watu tunongea karibia kila siku Tunawasiliana, tunajuliana hali na wauliza mashauri yenye wanaweza nipa kimaisha, venye naweza faulu kimaisha Sasa wazee usipokuwa na mahusiano mzuri nao na, na, usipokuwa na mahusiano mazuri nao Pia unapata maisha yako hayaendelei vizuri sababu kuna mambo wao ndo wanaweza kupa kwa mfano wa maisha venye unaweza ishi na wawo ndo wanajua venye maisha yako sababu wamepitia Sasa usipokuwa na mahusiano mazuri nao Unapata maisha inaweza kuendea sege mnegi na kuendea vizuri Sasa mimi napenda kuwajulia hali, kuwauliza mawaidha Wanipe mawaidha mojambili tatu ya kimaisha venye naweza tatua shida zangu na pia napata ninendelea vizuri ukiongea nao Pia unapata akili, wanapanua akili na unapata kujua vitu hukua ujui Sasa wanapata ni vizuri sana kuweka uhusiano mzuri nao.

Wakati kuna msongo wa kazi unapata uwa mawazo yako ya na shikana sana ndo na shikwa na mawazo mengi sababu unashindwa ni vipi utamaliza hiyo kazi yenye imeshikana hivo sasa chenye huwa najaribu kufanya ni kuangalia na kujua ni kazi gani inaitaji dharura sana sababu unazakuwa na msongo wa kazi lakini zingine zina dharura na kuna zile zina dharura sasa katika huo msongo huwa natafuta zenye zina dharura ndo nizifanye haraka nizimalize dharura zao tuzitatuwe ndo twende kwa hizi kazi zingine zenye hazina dharura sababu unaeza kuwa na msimu wa kazi kuna zingine zinaitajika leo zingine kesho ama hata mwisho wa wiki Sasa unaanza na hizo zenye zinaitajika hiyo siku Unazimaliza na ukizimaliza Sasa ndo unaenda kwa hizo zinaitajika siku zengine Sasa hiyo ndo mbinu huwa napata natumia vizuri na ina nisaidia kumaliza msongo wa kazi nilio nao na pia ina nifungua kimawazo kidogo unapata napunguza yale mawazo yenye nikonayo sababu unavozidi kuwa na msongo kazi mawazo yanazidi kuwa mengi unashindwa utayamaliza lini lakini ukiweza kuitatuwa hivyo unajipata kazi na kwendea tu vizuri na unamaliza haraka.

Kufanya kazi peke yangu ama na watu huwa inategemea ni ya msongo wa kazi na pia ni kazi aina gani. Sababu kusema kweli, kuna kazi ambazo ukipata, unaweza kuifanya peke yako, unaipata ni kazi rahisi ambayo haitaji kusaidia wa mtu ama unafahamu nao sana na umebobea katika yu kazi. Sasa unaweza tu kuifanya mwenyewe na inaenda vizuri na unajipata unafua dafu. Lakini kuna wakati pia unahitaji kufanya kazi na wengine kama kazi ni nyingi ama ni ngumu ama hauna ubunifu am uzoefu nao sasa hapo ndo inahitaji uiite wenzako wakusaidie kuifanya na ikiwa ni kazi ngumu pia yenye inahitaji kufanywa na watu wawili ama watatu ndo ikamilike pia ni sawa sana sana hizi kazi za mikono unapata nyingi huwezi ifanya peke yako sasa lazima uite mtu akusaidie ndo muifanye pamoja lakini kuna zingine mbazo unaweza zifanya peke yako na ukafaulu sasa mimi kusema ukweli kazi huwa nachagua kufanya na mwenzangu ama peke yangu kulingana na uzito wake. Ikiwa nina ufahamu nao vizuri na nimeubobea nitaifanya peke yangu. Lakini ikiwa ni kazi ngumu ambayo inahitaji kusaidika Pia nitaita wenzangu Sasa hua si eti kuna upande moja nimelalia sana zote wanapenda kufanya Lakini huwa mimi kuamua kuita mtu anisaidia kufanya kazi Inategemea uzito wa kazi yenyewe.

Aa likizo yangu ya ndoto, kuna baadhi ya mahali ambapo uwa anapafikiria sana, sana sana katika bara letu la Afrika nchi kama Zanzibar, Seychelles, Comoros, uwa naona wanamandhari mazuri sana ambapo naezaenda na hapa katika wafuwa wa bahari yao, bahari zao huwa zinakaa ziko vizuri sana kuliko hizi za huku kwetu Sasa, ni ndoto yangu kuenda katika nchi kama hizo, na nigependa nienda ata pia nijue lugha zingine tofauti nionane na watu tofauti ambapo si wa nchi yangu Kwa hivo hiyo ni ndoto yangu sana yenye naweza kuwa nayo nikienda huko na katika kuenda huko Ningependa hata nisiende na mtu nende tu pekee yangu nione venye maandhari ya huko yako ndo Nipapati pazuri ni mnaiza pata mrembo kukarudi nae katika nchi yako vizuri kuliko kuenda na mtu ambaya atakuzuia na katika likizo mimi likizo yangu singetaka kukaa kukaa nimekaa sana Sasa kama ni likizo ambayo inaeza nipeleka mahali katika nchi tufauti niende nikapumzike huko Naeza sikia vizuri sana kuliko kukaa tu apate niko likizo ya wki moja Nimekaa tu kwa nyumba hiyo hata haileti shangwe sana.

Katika huo mda wa zamani kufanya kazi na timu iliombali kikazi ilikuwa ni ngumu sababu mawasiliano yalikuwa hayapatikani kirahisi. Lakini sikuizi katika ubunifu wa mtandao tunapata ata tunaweza fanya kazi na timu ambayo iko mbali na sisi. Mara nyingi sana hua unawatafuta katika simu mnaongea venye kuko ama katika mtandao mnaenda kwa WhatsApp. Nawasiliana venye kuko kama kuna kitu unafaa kuwambia na unaona hawezi shika simu ni unatuma tu ujumbe mfupi. Ili wakiipata badae, wafanye venye ujumbe unataka na pia katika mawasiliano utajua ni tatizo gani wanapitia Unaeza kuwasaidia katika mawasiliano yao hapo hapo katika simu So tunapata ni rahisi sana kufanya kazi na watu walio mbali kupitia mtandao kuliko kuwatafuta ata kwa simu sababu ata kwa mtandao ukimtafuta Ataipata badae ata kama alikuwa ameshikika na ata kujibu kuliko kwa simu unaezapiga na unapata mtu ameshikika haezi shika simu yako lakini kwa mtandao atajibu ujumbe wako mfupi na mtazidi kuwasiliana na mtatatuliana shida zenu.

Asubui mara nyingi nikiamuka hua napenda kuanza na kunywa maji kwanza. Sabu wanasema hua ni kwa afya yako ni nzuri sana kuanza na kunywa maji asubui kabla ya kula kitu chochote. Sasa nikisha kunywa maji hua najipata naendelea vizuri alafu ikifika mida yangu sasa ya kutafuta kiamshakinywa. Mimi kinywaji changu wa kusema kweli huwa ni chai pekeake hakuna kinywaji ingine naeza chukua asubui. Nikikosa majani kwa mwili huwa nasikia ni kama huwa nakua mgonjwa naanza kuumwa na kichwa. Lakini nikishakunywa chai na hio majani imeingia kwa mwili huwa najipata tu niko sawa Mimi ni mtu naeza kunywa chai na skari ama bila skari inategemea venye nya nitajisikia sababu nilisha jizoesha hivo na haya ndio maish yangu Sasa chai yangu huwa si lazima iwe na skari Naeza ikunywa tu hivo hivo na nijipate niko sawa Sasa kinywaji changu nachopenda kusema kweli asubui ni chai, hakuna kinywaji chengini huwa naeza kunywa asubui ata nikinywa uji, lazima nitafute chai ndo nisikie siku yangu yakiniendea vizuri sana.

Mimi kusama kweli huwa sina mwezi ambao ninaupenda kwa mwaka. Naweza sema ninaupenda zaidi ya miezi mingine kwa mwaka. Mimi huwa naona tu kila mwezi na kila siku ni siku zile zile tu. Hakuna mwezi ambao kitu hufanyika. Kizuri naweza sema huu mwezi ninaupenda na huu mwezi siupendi Mimi kila mwezi unaokuja ninauchukua tu vyenye huko na maisha inaendelea sababu naamini tu maisha lazima iendelee na kila siku unaona kitu kizuri. Sasa hakuna mwezi nitakao sema Mimi napenda disemba ama napenda februari kuliko nyingine miezi yote kwangu iko sawa na yenye itajipa ijipe tu.

Huwa napenda kuogelea tena sana sana kupigi mbizi katika bahari zetu. Uwa katika hii kuogelea pia unajipata unafanya mazoezi ya mwili na unapunguza mafuta ya mwilini na pia viungo unavipanua ukiandelea na mazoezi ya kuogelea baharini na pia siyo hata baharini tu. Unapenda pia nikienda katika hivi ze swimming pool na marafiki, mnaenda huko mnaogelea, mna enjoy maisha, mna kaavizuri Unajipatu unaendelea, unajipa ufanisi pia katika kuogelea na unafunza wengine pia kuogelea Kwa hivo, kuogelea wa sibaharini, hata swimming pool pia ni nzuri na kuogelea wa mtu wasione ni rahatu pia ni mazoezi kiviake Unapata unafungua viungo vyako na unapunguza mafuta katika mwili wako Kupitia kuogelea na nitendo ambalo nalipenda sana sababu pia linanileta karibu na marafiki aMbao tumezoena na tunapendana sana katika maisha yetu na tumejua na kwa mda mrefu sana.

Niko na sehemu naeza kutizima video mtandaoni sehemu ya kwanza uwa ni YouTube ambayo huwa napenda kuitumia kila siku ni lazoma niitumie na kuna video napenda kuangalia au kuwa sababu kuna ata show Napenda kufatilia zenye zinapatikana YouTube peke yake na nikiziangalia huwa nasikia raha sana katika sehemu ya pili ambayo huwa naangalia video zake ni katika mtandao wa X ambapo huwa kuna video zengine za kufuraisha video za kisiasa pia Yani video aina tofauti tofauti ambazo nazihitaji sehemu ya tatu ambayo napenda kuangalia ni Whatsapp Nikitumiwa video na marafiki zangu ama nikiingia kwa group ama sikuizi kuna izi status pia watu wanaeka videos Unaeza pata video nyingine ambayo inakufaa vizuri na sehemu ya nne ni Facebook unajua katika Facebook pia kuna videos ambazo unaeza pata na ukaangalia Sikuizi pia wana video fupi fupi za chini ya dakika zimeekwa huko Unapata zinakuchekesha pia na unaendelea Unapata kuchekeshwa sasa hiyo mitandao minne huwa inanisaidia sana kupata video na kunipitishia siku yangu Hata kama ni siku haiendi vizuri Unaezapata video kadhaa na ukicheka unapata tu siku inakuendea vizuri.

Kipindi ninachokipenda katika televisheni ni kipindi nimeanza kuitazama tokea nikiwa tokea nikiwa mdogo sana na nikipindi cha wrestling wwe Iki nikipindi nimefatilia katika karibia miaka yote toka mwaka wa elfo mbili na mbili hapo nimekua shabiki sana na nimekua nikfatilia zote hata siku hizi watu wanabadilishwa wanakuja wageni wrestlers wageni wanaingia lakini hivyo hivyo tunaendelea kuyaaangalia ni kitu nimeshindwa kuwacha na najipata ata kila wiki lazima niitafute katika mtandao ni nini na nini kilifanyika nani ni mshindi wa mechi flani ama nani saa hii anatembea na hizo belt za WWE nijue lazima, nijue champion wao Sasa hii ni show ambayo kusema ukweli Siju nitahiacha lini sababu Kila miaka inavyoenda najipata tu nazidi kuyangalia Hata kama ninawapenda kama kina John cena na undertaker tayari wamepeana mikoba yao wame toka lakini hao wengini wapo na wanakuja bado najipata tu ni nakuwa shabiki ya ninaendelea kutizama sasa sidani kama nitacha kuitizama hivi karibu imekua show ninayoipenda sana toka utotoni na kuyaacha itakua ngumu kusema ukweli nimejaribu lakini nashindwa hata watu wananambia mtu mzima sifai kuangalia lakini bado najipata tu niko hapo wacha tu tuone venye kutakua.